Ndio natumia video kwa mawasiliano hasa pale inapohitajika maelezo wa ya kina au mawasiliano kwa moja kwa moja video hunisaidia kuona sura na lugha ya mwili ya mtu ninayezungumza naye jambo linalo boresha uona uelewa na kupunguza kutoelewana. Ninapotumia video call as mawasiliano huwa wazi zaidi kuliko ujumbe na maandishi ya pekee pia ni njia nzuri ya kushirikiana ki kazi kufanya mikutano na kuwasiliana na familia na marafiki walio ko mbali kwa ujumla mawasiliano ya video hujenga ukaribu huokoa muda na kufanya mazungumzo yawe ya ufansi zaidi ndio maana na penda kutumia video call kwa mawasiliano yangu ya hapa na kisasa video call ni mzuri na video call itukuzwe.